Mimi husoma habari mtandaoni kupitia tovuti za habari zinazoaminika, programu za simu na magazeti na pia mtandao ya kijami kama X na Facebook kwa tarifa za haraka. Mara nyingi napenda kulinganisha vyanzo tofauti ili nipate picha kamili ya habari hasa kwa masuala muhimu ya kitaifa na kimataifa. Pia utumia arifa za simu kunijulisha habari za dharura na matukio yanayo endelea.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu kwa sababu chakula kizuri huleta zaidi ya kushiba tu. Huleta furaha, utulivu na wakati mwingine kumbukumbu nzuri. Ninathamini chakula chenye ladha iliopangiliwa vizuri. Viungo vilivyotumika kwa kiasi na maandalizi yanayoonyesha, juhudi na upendo. Iyo ni chakula cha nyumbani kilichopikwa polepole au chakula cha nje chenye mvuto wa kipekee. Latha nzuri hunifanya nithamini muda wa kula na hunipa hisia ya kuridhika.

Napenda muziki wenye ujumbe na hisia za kweli. Hasaa muziki wa polepole unaotuliza akili au wenyemaneno yanayofanya mtu afikirie maisha. Napendelea kusikiliza mchanganyiko wa R&B, soul na muziki wa jadi kwa sababu una kina cha kihisia na mara nyingi una haditi ndani yake. Wakati mwingine nasikiliza pia muziki wa kisasa wenye midundo laini napoitaji motisha au nikiwa napumzika.

Chumba changu cha kulala ni mahali tulivu na chenye mpangilio unaonisaidia kupumzika vizuri baada ya siku ndefu. Kina kitanda kilichopangwa vizuri, rangi ya kuta zisizo kali ili kutuliza macho na mwanga wa wastani unofaa kusoma au kupumzika. Kando kuna meza ndogo na kabati kwa ajili ya vitu muhimu na dirisha linaloruhusu hewa safi na mwanga wa asili kuingia mchana.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni maadili yanaofundishwa kuwa mtu mwema kwa wengine, kama vile upendo, uaminifu, unyenyekevu na kusaidia kuhitaji. Mafundisho haya husaidia kumjenga mtu kuwa na nidhamu, heshima kwa watu wote na muelekeo wa kufanya yaliyo sahihi hata bila kusimamiwa. Pia dini hutua nafasi ya kutafakari maisha, kupata amani ya ndani na kuwa na matumaini wakati wa changamoto.

Ninachopenda kuhusu mtaa wangu ni utulivu na hali ya ushirikiano kati ya wakazi. Watu wengi wanafahamiana, wanasalimiana kwa heshima, na wako tayari kusaidiana inapohitajika. Jambo linaalofanya mahali hapo kujisikia salama na kama nyumbani. Pia napenda upatikanaji wa huduma muhimu karibu, kama maduka madogo na maeno ya kutembea, ambayo huraisisha maisha ya kila siku.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kuchanganya njia mbalimbali ili kuelewa vizuri zaidi. Maranyingi huanza kusoma vitabu, nakala, au maelezo mtandaoni ili kupata msingi wa maharifa. Kisha utazama video au mihadara inayo fafanua kwa mifano halisi. Pia hujifunza sana kwa kufanya kwa vitendo kwa sababu kujaribu mwenyewe hunisaidia kuona makosa, kurekebisha na kupata uelewa wakudumu.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye maana yanayogusa watu wengi kwa njia chanya, ambapo maarifa, ubunifu na maadili vinatumika kuboresha jamii. Ningependa kusaidia watu kupata ufahamu, kufanya maamuzi bora na kufungua fursa mpya kupitia elimu na mawasiliano yenye hekima. Pia nina ndoto ya kuona ulimwengu unauthamini ushirikiano, haki na maendeleo endelevu.

Kwanza ninapoanza kazi napanga ratiba ya siku yangu na kuangalia majukumu muhimu ya kila saa. Hufanya orodha ya kazi zinazohitaji kipaumbele, kutuma barua pepe na ujumbe muhimu na kuandaa vifaa vyote vinavyohitajika. Baada ya hapo, huanza kazi kwa zile zinazohitaji umakini zaidi ili kuhakikisha zinakamilika kwa ufanisi. Huku nikihakikisha kuwa nategemea muda vizuri na kupunguza usumbufu unaoweza kuathiri tija yangu.

Ndiyo, napenda michezo ya video sana. Hasa ili inayo changanya burudani, changamoto za kufikiri na hadithi nzuri. Michezo hii hunipa nafwsi ya kupumzika baada ya siku ndefu, lakini pia uniletea changamoto za kiakili, ambazo hunifanya nifikiria haraka, kupanga mikakati na kufanya maamuzi sahihi. Zaidi ya hapo, michezo ya video ni njia nzuri ya kungana marafiki, kushirikiana kama timu na kujenga urafiki kwa kushirikiana katika changamoto na malengo ya mchezo.

Mara nyingi napenda kutumia programu zinazo rahisisha mawasiliano, kazi na burudani. Kwa mawasiliano hutumia programu za ujumbe kama WhatsApp au Telegram na barua pepe kama Gmail. Kwa kazi na kupanga napenda kutumia programu za kalenda, orodha za majukumu na zana za kidijiti kama Google Drive au Notion. Kwa burudani na maarifa hutumia YouTube, Spotify na podcast apps kupata habari, elimu na muziki.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali napendelea kutumia mawasiliano ya wazi na zana za kidijiti ili kuhakikisha kila mmoja anaelewa majukumu yake. Huu ni wakati wa kutumia barua pepe, programu za ujumbe, simu na video za mkutano kama Zoom au Teams kuwasiliana mara kwa mara. Pia hupangwa muda wa kila mtu kufanya kazi na kueka ratiba za mkutano ya mara kwa mara ili kushirikiana, kutotoa changamoto na kufuatilia mandeleo ya kazi.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini ni Xiaomi kwa sababu inatoa bidhaa za ubora mzuri kwa bei nafuu. Simu zao za mkononi, vifaa vya nyumbani na vifaa vya michezo ufanya maisha kuwa rahisi na yenye burudani. Xiaomi pia inandelea kuleta uvumbuzi mpya kila mara. Ikiwa na bidhaa zinazosaidia mawasiliano, afya na shuguli za nyumbani. Hii inafanya Xiaomi kuwa kampuni ya kuaminika kwa watu wanaotaka ubora na teknolojia bila gharama kubwa.

Ndio, napenda kusoma gazeti mara kwa mara ili kupata habari za kitaifa na kimataifa, siasa, uchumi na burudani. Gazeti hunitia habari kwa kina na kwa mtindo uliopangwa, jambo linalonipa, muktadha na maana ya matukio tofauti. Pia napenda kulinganisha habari kutoka gazeti tofauti ili kupata picha kamili na kuelewa matukio kwa undani.

Ninapokumbana msongo wa kazi, kwanza ujaribu kupumzika kidogo na kupanga mawazo yangu, hufanya mapumziko mafupi, kunywa maji au kuchenya mwili kidogo. Kisha huchambua majukumu yangu na kuanza na yale muhimu zaidi nikigawa kazi hatua kwa hatua, ili iwe rahisi kushugulikia. Pia huwasilena na wenzangu pale inapohitajika, kwani kushirikiana kunarahisisha kazi.

Napendelea mfumo wa simu wa Android kwa sababu unatoa uhuru mkubwa wa kutumia programu, kubadilisha mpangilio na kuongeza uwezo wa simu kulingana na mahitaji yangu. Android pia inachaguo nyingi za kifaa na bei tofauti, jambo linalo wezesha mtu kuchagua kifaa kinachofaa bajeti na matumizi yake. Zaidi ya hayo, mfumo huu hutoa msaada mzuri wa zana za mawasiliano, burudani na kazi za kila siku.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka mara kwa mara. Hasa wakati nahitaji kitu rahisi na haraka kula. Chakula hiki ni rahisi kupatikana na mara nyingi kina ladha nzuri ambayo hunifanya nijiskie furaha kwa muda mfupi. Hata hivyo, napendelea kukila kwa kiasi na kuzingatia afya. Kwani chakula cha haraka mara nyingi hakina virutubishi vya kutosha. Napenda pia kushirikiana na marafiki na familia wakati wa kula chakula cha haraka. Kwani hunifanya muda huo uwe na furaha na mazungumzo mazuri.

Kinywaji nachokipenda zaidi ni chai ya asali na limao, kwa sababu huchanganya ladha tamu na chachu kidogo. Huku pia kikinipa nguvu na kunisaidia kuamka vizuri asubuhi. Napenda kunywa chai hii wakati wa mapumziko au kabla ya kuanza kazi, kwani hunifanya nijisikie tulivu na mwenye nguvu. Zaidi ya hapo, pia napenda maji safi, hasa wakati wa joto, kwa sababu husaidia mwili kushugulikia njaa ya maji na hunipa isia ya ufahamu na ustawi.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni mara kwa mara. Hasa pale ambapo kuna mjadala au maelezo ya kina juu ya habari, bidhaa na burudani. Maoni haya huniozosha kuona mtazamo tofauti. Kujifunza uzoefu wa wengine na kupata mawazo mapya ambayo huenda sikuwa nayo awali. Pia kusoma maoni hunisaidia kuthibitisha taarifa kuelewa ninini kinacho pendwa au kushindikana na kunifanya nifanya maamuzi bora katika maisha yangu ya kila siku.